Nivaye nini leo, hewa ni ajoto au baridi, hebu niangalie nje kwanza, juo li naonekana, lakini kuna upepo, nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo, yule shati la blue na suruwali nyeuse. Vyatu gani? Sandali au vyatu vyakufunga Kwa kazi inadhani vyatu vyakufunga ni bora Itachukua jaketi ni muage kwenye mkoba kama itakuwa baridi jioni mavazi mazuri ya nawazesha kufanya kazi kwa ujasiri Inataka kuonekana mtu mzuri na waishima Nadhani mahali hapa ni sawa.

Mahusiano yangu na wazee ni nzuri sana. Wazee nawapa heshima kwa kuwa ni watu wakubwa. Huwa na experience ile tunasema kwa lugha ya kimombo. Kwa hivyo mimi huishi vizuri na wazee na pia kuwapa heshima.

Mimi napendelea joto saa zingine baridi pia Ikiwa kuna joto ungependelea kukuwe na baridi kidogo na pia kunapo kuwa na baridi kali Unatarajia kuwa kukuwe na joto Lakini sana sana mimi hupenda joto.